Napenda sana kunywa chai, chai ambayo imepikwa kwa majani na imewekwa tangawizi. Halafu pia, napenda kunywa juisi. Juisi iliyotengenezwa na maembe. Wakati ambapo nakunywa hivi vinywaji, chai, napenda kunywa asubuhi, juisi ya maembe, napenda kula wakati wa chakula cha mchana. Aliyenieleza kuhusu kinywaji hichi ni rafiki yangu, ambaye alikuwa anapenda sana kunywa juisi ya maembe. Na nikinywa, nasikia vizuri sana rohoni. Maana yake ni tamu.

Huwa nangojea barua pepe angalau mara mbili au mara tatu kwa siku. Huwa haziji kwa wingi kupitia barua pepe kwa maana siku hizi tunatumia mifumo tofauti ya kutuma jumbe, jumbe fupi kama vile mtandao wa WhatsApp ambao karibia sisi wote na kundi langu tunafanya kazi hapo, tunajulishana mipango na kila kitu tunafuatilia kupitia WhatsApp. Kwa barua pepe ni mara moja moja, hasaa kama kutahitajika picha na video, ndio tunatuma kwenye barua pepe.